Je, umewahi kununuwa tikiti za Tukio? Ndiyo huwa nanunua tikiti za kuhudhuria matukio kila wakati. Matukio yanayohitaji tikiti ni kama vile mziki, sanaa na mpira. Matukio haya sana sana yanafanyika mwisho wa wiki, hivyo huwa nanunuwa tikiti kila mwisho wa wiki.

Je, unaweza kuishi siku moja bila teknolojia? Ndio, naweza kuishi siku moja bila teknolojia. Teknolojia kwa leo imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yetu ya kila siku. Inatuwezesha kufanya mambo yetu kwa urahisi na utaratibu. Hata hivyo, ni vizuri kujiondoa kwa teknolojia wakati mwingine na kufurahia manufaa ya kiasili.